Ningependa kutembea mji wa paris inchini ufaransa kwa sababu ni mji wenye historia ndefu utamanduni tajiri na mvuto wa kipekee unaovutia watu kutoka sehemu mbali mbali za dunia pari inajulikana kama mji wa mapenzi sanaa na mitindo na hilo linanifanya niwe na hamu kubwa ya kujua kwa undani zaidi. Ningependa kuona kwa macho yangu mwenyewe maeneo maarufu kama mnara wa Eiffel ambao ni alama ya mji huo na pia kutembelea makumbusho ya Louvry ambako kuna kazi nyingi za sanaa za kihistoria kama picha za Mona Lisa. Zaidi ya hayo, ningependa kutembea pole pole mitaani mwa pari ni kifurahia manthari ya majengo ya kale ambako mtu anaweza kukaa na kunywa kahawa huku wakitazama maisha ya kila siku ya wakaazi wa eneo hilo. Ningependa pia kutembelea mto seini kupanda mashua ndogo na kuona mji kwa mtazamo tofauti. Hasa wakati wa jioni ambako taa za mji huwangaza na kutoa manthari yakuvutia sana. Pari inanivutia pia kwa upande wa utamaduni na historia yake ningependa kujifunza kuhusu mapinduzi ya ufaransa makumbusho yao ya kihistoria na namna ambavyo historia hii imeadhiri dunia ya leo. Pia ningependa kutembelea makanisa ya zamani kama Notre Dame. Na sakrikuu ambayo yanaonyesha imani sanaa na historia kwa pamoja. Sehemu hizi hunisadia kuelewa namna watu wa zamani waliishi na walichukua mambo ya maisha.

Zoea zuri nililojenga ni kujipanga na kupanga muda wangu vizuri kila siku. Nilijufunza kwamba bila mpangilio muda hupotea haraka na malengo yanakuwa magumu kufikiwa. Kwa hiyo nikaanza kuandika mambo nilio. Ninayotaka kufanya kila siku kuanzia kazi muhimu hadi mambo madogo madogo. Zoea hili limenisaidia kuwa na mwelekeo kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Napomaliza kazi nilizojipangia nahisi kuridhika na kujithamini zaidi. Zoea lingine zuri nililojenga ni kusoma au kujifunza kitu kipya mara kwa mara. Hata kama ni kurasa chache za kitabu makala mtandaoni au kutazama video ya kielimu. Ninahitaji kila siku kuongeza maarifa yangu. Hii imenisaidia kupanua fikra, kuboresha lugha yangu na kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kupitia zoea hili, nimegundua kuwa kujifunza ni mchakato wa maisha yote na hakuna umri wa kuwacha kujiongeza maarifa. Pia nimejenga zoea la kujijali na kusikiliza mahitaji ya mwili na akili yangu. Ninapohisi nimechoka hujitahidi kupumzika badala ya kujilazimisha. Ninajenga kidogo na kelele za mitandao ya kijamii nasikiliza muziki au kuchukua muda wa kutafakari. Zoea hili limenisaidia kuwa na utulivu wa akili kuthibiti hisia zangu na kukabiliana vyema na changamoto za kila siku. Zoea jingine muhimu ni kuwa na nidhamu na uvumilivu. Siku zote mambo hayaendi kama tulivyopanga, lakini nimejifunza kutokata tamaa haraka. Ninapokutana na changamoto au kushindwa najitahidi kujifunza kutokana na makosa badala ya kujilaumu. Zoea hili limenijenga kisaikolojia na kunipa nguvu ya kuendelea kupigania malengo yangu hata wakati mambo yanapokuwa magumu. Kwa ujumla, kujenga mazoea mazuri kumeleta mabadiliko chanya katika maisha yangu. Yamenisaidia kuwa binafsi, kuwa na amani ya moyo na kujiamini zaidi. Ninaamini kuwa mazoea madogo lakini ya kudumu yana nguvu kubwa ya kubadilisha maisha ya mtu kwa muda mrefu.

Ninahifadhi pesa kwa kuweka malengo wazi ya kifedha na kuwa na mpangilio mzuri wa matumizi yangu. Kwanza kabisa hujitahidi kujua pesa ninazo pata na matumizi yangu ya kila siku ili nijue ni kiasi gani ninaweza kuweka akiba bila kuadhiri mahitaji muhimu. Huandika bajeti yangu na kuigawa kulingana na mahitaji ya lazima kama chakula usafiri na mahitaji mengine muhimu. Kisha, sehemu iliyobaki huweka kama akiba. Hii hunisaidia kuepuka kutumia pesa bila mpangilio. Pia, ninahifadhi pesa kwa kuweka akiba mara tu. Ninapopata kipato. Kabla sijaanza kutumia, ninajitahidi kujichukulia akiba kama gharama ya lazima, siyo pesa ya kubaki. Hii inanisaidia kuwa na nidhamu ya kifedha na kuhakikisha kwamba hata kama matumizi yataongezeka bado ninaweka kitu pembeni wakati mwingine naweka akiba kwenye benki au kwenye mifumo ya kidijitali iliyo salama ili pesa isiwe rahisi kuitumia bila mpango njia nyingine ninayotumia ni kupunguza matumizi yasiyo ya lazima kabla ya kununua kitu, hujiuliza kama ni hitaji au ni tamaa tu. Ikiwa si jambo la lazima, huahirisha au kuepuka kabisa. Pia hujitahidi kutofuatilia sana mtindo au shinikizo la watu wengine. Kwa sababu hilo linaweza kusababisha matumizi yasiyo na mpango. Kupitia zoea hili, nimeweza kuokoa pesa ambazo awali zilikuwa zinapotea bila kujulikana. Zaidi ya hilo, ninajifunza kuweka akiba kwa dharura. Ninahakikisha nina pesa kidogo kama ajili ya hali. Zisizo tarajiwa kama dharura za kiafya au mahitaji ya ghafla. Hii hunipa amani ya moyo kwa sababu najua sitahitaji kukopa au kupata msongo wa mawazo nikikumbana na changamoto ya ghafla.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kujifunza haraka na kuelewa mambo kwa urahisi. hAsa ni napo pewa nafasi ya kujifunza au kujaribu kitu kipya. Ni napo kutana na changamoto au jambo jipya. hujitahidi kusikiliza kuuliza maswali na kujifunza kutokana na makosa. Kipawa hiki kimenisaidia kuendana na mabadiliko kuboresha ujuzi wangu na kujiamini katika mazingira tofauti ya maisha. Pia ni nakipawa cha mawasiliano mazuri na kushirikiana na watu wengine. Naweza kusikiliza kuelewa maoni ya watu na kujieleza kwa njia inayoeleweka hili hunisaidia kujenga mawasiliano mazuri kwa timu na kuepuka migogoro isio ya lazima. Watu wengi huniona kama mtu anayeelewa na anaye jambo li nalo nipafuraha na kunitia moyozaidi. Kipawa kingine nilicho gundua ni uvumilivu na uwezo wa kukubaliana na changamoto. Hata ni napo kutana na vikwazo, si rahisi kukata tamaa. Huona changamoto kwa fursa ya kujifunza na kujijenga zaidi. Kipawa hiki kimenijenga kisaikolojia na kunisaidia kuendelea kusonga mbele hata katika nyakati ngumu. Zaidi ya hayo nina kipawa cha kupanga na kupanga mawazo yangu vizuri. ninapo fanya jambo, hujitahidi kulifanya kwa mpangilio na umakini. Hii hunisaidia kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi na kupunguza makosa. Kupitia kipawa hiki, nimeweza kujiboresha binafsi na kuwasaidia wengine pia.

Kinachoni pa motisha kazini ni kuona matukio ya kazi yangu ya kinisaidia ya kiwa wasaidia wengine na kuniletea maendeleo binafsi. ninapo fanya kazi huona furaha na kuridhika pale ninapokamilisha majukumu yangu vizuri na kuona kwamba jitihada zangu hazija towe kabure. Hii nanifanya ni jitahidi zaidi kwa makini na kuendelea kutoa bora zaidi. Zaidi ya matokeo hutambua na pongezi kutoka kwa wenzangu au wasimamizi huchangia sana motisha yangu. Hata maneno madogo ya shukrani au kutambua jitihada yangu hunifanya ni jisikie kuthaminiwa na kuwa na nguvu ya kufanya zaidi. Motisha si lazima iwe tu kifedha mara nyingi ni hisia ya kuthaminiwa na kushirikiana vizuri katika timu. Pia, kuelewa kwamba kazi ninayo fanya inamchango katika mafanikio makubwa ya kampuni au jamii huchochea moyo wangu. Napenda kujua kwamba, kazi yangu si bure bali inasaidia kufanikisha malengo makubwa iwe ni kuwasaidia wateja, kuboresha huduma au kuongeza tija katika shirika hii inanifanya kuzingatia ubora wa kazi yangu kila siku. Ninapo pata kazi au mradi mpya unao nihitaji kutumia ujuzi wangu au kujifunza mambo mapya. hUniita kujiendeleza. Ninapoka biliana na changamoto hizi na kuzijenga hatua kwa hatua. Na hisi fahari na motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa ufupi, motisha yangu kazini hutoka kuthaminiwa matokeo ya kazi. Ushirikiano mzuri na wenzangu mchango wa kazi yangu kwa wengine na fursa za kujifunza na kukua.

Mimi nikiangalia mtindo wa nywele zangu ninalea nywele zangu mara kadhaa kwa wiki. Kulingana na hali ya nywele zangu na shuguli za siku. Kwa kawaida, napendelea kweka nywele zangu safi na zenye mtindo mzuri. Ili nijisikie vizuri na kujiamini kila siku. Kwa sababu nywele ni sehemu ya kuonyesha utu na mtazamo wangu. Kujipa muda na kuzitunza kuziweka kwa mpangilio mzuri na wakati mwingine kutumia mafuta au vitakasa vinavyohifadhi afya ya nywele.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni ajiamini, ajithamini na awe mvumilivu katika safari ya maisha. Maisha yana mstari mnyoofu, kuna nyakati za mafanikio na pia za changamoto. Ni muhimu kuelewa kwamba kushindwa si mwisho wa safari, bali ni sehemu ya kujifunza na kukua. Usikate tamaa haraka unapokutana na vikwazo, bali jifunze kutokana na navyo na uendelee mbele ukiwa na moyo thabiti. Pia ningemshauri ajipange na awe na malengo wazi, kuwa na ndoto bila mpango kunafanya iwe vigumu kuzitimiza. Ni vyema kugawa malengo makubwa katika hatua ndogo ndogo zinazoweza kufikiwa kwa muda. Kila hatua ndogo unayofanikisha, hukupa motisha ya kuendelea. Nidhamu na uwajibikaji, binafsi ni mambo muhimu sana katika kufikia mafanikio ya muda mrefu. Zaidi ya hayo, ningemhimiza kuwekeza katika kujifunza na kujijenga binafsi. Dunia inabadilika kwa kasi na maarifa ndio ufunguo wa kuendana na mabadiliko hayo. Kusoma, kuuliza maswali na kujifunza ujuzi mpya humsaidia mtu kufungua ukurasa fursa nyingi zaidi maishani. Elimu haimaanishi darasani peke bali ni katika bila uzoefu wa maisha. Ushauri mwingine muhimu ni kuzingatia afya ya mwili na akili. Mafanikio hayana maana kama afya haipo. Kupumzika, kula vizuri, kufanya mazoezi na kuchukua muda wa kujifunza. Mara nyingi husahaulika. Mtu akiwa na afya njema ana nguvu na mawazo mazuri ya kufanikisha malengo yake. Mwisho, ningemshauri, awe mkarimu, mwaminifu na mwenye heshima kwa wengine. Jinsi unavyowatendea watu hujenga jina lako na mahusiano yako. Ukarimu na uaminifu hufungua milango mingi na huwacha alama nzuri katika jamii. Kwa ujumla kuishi kwa maadili mema uvumilivu na bidii ni msingi mzuri wa maisha yenye maana na mafanikio.

Chakula cha kigeni nilicho kijaribu ni sushi ya japani. Nilipata fursa ya kuonja kwa mara ya kwanza katika mgahawa wa kimataifa na kilinivutia sana kwa sababu ni kitamu safi na kinaundwa kwa ustadi mkubwa. Nimegundwa kwamba ladha yake ni tofauti kabisa na vyakula vya kawaida ninavyokula kila siku. Na hii ilinipa uzoefu wa kipekee wa kitamaduni. Sushi ni mchanganyiko wa samaki, safi, wali na mara nyingine mboga. Na kila kipande kinapangwa kwa uangalifu ili kuonesha muundo mzuri na ladha inayovutia. Njilijifunza pia kuhusu namna ya kula sushi kwa heshima ya kitamaduni ya kijapani. Kama kutumia soya kwa kiasi, kuto kuchanganya wasabi kwa wingi na kula kwa hatua ndogo ndogo. Zaidi ya ladha nilivutiwa na uzuri wa kuandaliwa. Kila kipande cha sushi kilikuwa ni kazi ya sanaa na namna walivyo pangarangi. Muundo na uwiano wa ladha ili nifanya nipende zaidi chakula hiki. Pia, hili nifundisha kuthamini utaratibu na umakini katika maandalizi ya chakula. Jambo ambalo linaweza kutumika katika maisha ya kila siku pia. Baada ya kujaribu sushi, nilianza pia kupenda kuonja vyakula vingine vya kigeni kama pasta ya Italia, tacos za Mexico na dimsum za China. Kwa sababu kila chakula kina historia yake, utamaduni wake na ladha ya kipekee inayopandisha hisia. Kujaribu chakula cha kigeni, hakukupati tu ladha mpya bali pia. Kuna panua mtazamo wangu na kunisaidia kuelewa utamaduni nyingine kwa undani zaidi. Kwa ujumla, chakula cha kigeni nilicho wai. Kujaribu kimenipa furaha, uzoefu wa kiutamaduni na motisha ya kuendelea kuonja ladha mpya kutoka sehemu mbali mbali za dunia.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana pale inapowezekana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa vizuri hisia, lugha ya mwili na sauti ya mtu ninae mzungumza nae. Mawasiliano ya ana kwa ana hujenga uhusiano wa karibu zaidi uondoa mkanganyiko kwa haraka na hurahisisha kubadilishana mawazo kwa uwazi ninapo kuwa uso kwa uso na mtu. Najisikia mazungumzo yanakuwa ya kweli na yenye maana zaidi. Hata hivyo, katika ulimwengu wa leo wa teknolojia, napendelea pia mawasiliano ya kidigitali kulingana na hali. Kwa mawasiliano ya haraka, napendelea ujumbe mfupi kupitia simu au programu za mawasiliano kama WhatsApp au baruapepe kwa mambo rasmi. Njia hizi ni rahisi, zinaokoa muda na, na huruhusu mtu kuwasiliana bila kikwazo chwa umbali. Kuhusu mahali, napendelea kuwasiliana katika mazingira tulivu na yenye faragha. Kama ofisini, nyumbani, au sehemu isio na kelele nyingi. Mazingira mazuri hunisaidia kuzingatia mazungumzo, kusikiliza kwa makini na kujieleza bila usumbufu. Mawasiliano ya napo fanyika mahali pa amani huwa na tija zaidi na husaidia kufikia maelewano kwa urahisi. Kwa ujumla napendelea mawasiliano yanayo changanya uwazi, heshima na mazingira mazuri. Iwe ni ana kwa ana au njia ya kidigitali. Lengo langu ni kuhakikisha ujumbe unaeleweka vizuri, na mahusiano yana jengwa kwa njia chanya.

Kila siku natumia mchanganyiko wa usafiri kulingana na mahitaji na umbali wa kuenda kazini au mahali pashughuli. Kwa kawaida napendelea kutumia basi au matatu kwa sababu ni rahisi nafuu na ya nafika karibu na maeneo mengi ninayo hitaji kufika. Njia hii pia inasaidia kuokoa muda na kupunguza gharama za usafiri ikilinganishwa na kutumia gari binafsi ki la siku. Wakati wa siku za kazi pia napenda kutembea kwa miguu kwa sehemu fupi. Hii husaidia kuongeza afya ya mwili kupumzika akili na pia kunipa fursa ya kufurahia manthari ya eneo nilipo. Kutembea pia kuna nifanya niwe na nguvu kidogo kabla ya kuanza kazi au baada ya kumaliza shughuli za kila siku. Kwa safari za umbali au haraka zaidi mara nyingine napenda kutumia gari binafsi au nafsi kama uba au bolt. Njia hii hutoa uhuru zaidi wakupanga muda kurahisisha usafiri bila kusubiri sana na mara nyingine inakua rahisi zaidi pale kuna mzigo au majukumu mengi. Zaidi ya njia hizi ninahitaji. Nina jitahidi kuchanganya njia zinazo rahisisha maisha yangu na zinazo leta ufanisi. Kwa mfano, nikiwa na shughuli za haraka na penda kutumia gari au app ya ride hailing. Lakini kwa safari ndogo au za kawaida, basi matatu au kutembea huchangia afya na kuokoa gharama. Hii inaniweka katika mtindo wa usafiri unaofaa wa kisasa na unaolingana na mazingira yangu ya kila siku.

Kinachonifanya nicheke ni hali na matukio yanayofanya ni shangwe na au nyonyewe kwa furaha. Kicheko changu huchochewa zaidi na vitu vinavyonifanya nijisikie furaha kuridhika na kuwa huru kwa muda mfupi kutoka changamoto za kila siku. Kwa mfano, napenda kucheka pale nilipo karibu na marafiki au familia. Hasa tunapobadilishana hadithi za kuchekesha kejeli na za upole. Au tukicheka pamoja kutokana na makosa madogo ya kila mmoja. Hali hizi hufanya kicheko changu kiwe cha kweli na kinaongeza uhusiano wa karibu kati yangu na wengine. Zaidi ya hayo micheo ya kuburudisha na sinema za vichekesho huchangia sana kicheko changu ninapofuatilia hadithi zinazoibua hila za kichekesho au matukio ya dhahiri ya kuchekesha huanza kuibuka kicheko cha asili kilichopitia kwa raha na msisimko. Hii huchangia hisia za furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Kicheko kutoka kwa burudani kama hii, si tu huchochea furaha, bali pia husaidia akili yangu kuwa tulivu na mwili kuchukua pumzi ya kupumzika. Vile vile, kichekesho changu hutokea pale ninapokumbuka matukio ya zamani ya furaha au makosa madogo ambayo sasa yanaonekana kuwa ya kuchekesha. Kwa mfano, pale nilipokuwa na umri mdogo na kufanya kitu kisicho cha kawaida kumbukumbu hizo huibua kichekesho cha kicheko cha dhahiri. Hii ni sehemu ya maisha ambayo huonyesha kuwa kucheka ni njia ya kufurahisha na pia ni ukumbusho wa kua kila mtu ana makosa na maisha ya hayahitaji kuchukuliwa kwa uzito kila wakati. Zaidi ya kicheko cha binafsi napenda pia kucheka katika mazingira ya watu wengine. Kicheko cha pamoja huchochea furaha zaidi kwa sababu kuona wengine wakifurahia. Kunanifanya nihisi furaha zaidi na huchangia kuunda mazingira mazuri ya kijamii. Hali hii pia husaidia kupunguza mvutano na kujenga urafiki wa kweli. Kwani kicheko cha pamoja huchangia kuondoa vizuizi vya hofu, aibu au msongo wa mawazo. Kicheko pia kinatoka katika hali za ajabu au zisizotarajiwa. Pale mtu anapofanya jambo lisilo la kawaida au jambo la kuchekesha bila kutarajiwa. Kicheko cha aina hii ni cha asili na cha dhahiri na mara nyingi kinaibua hisia za furaha zisizo na mpangilio. Ni kicheko kinachotoka kutokana na mshangao chanya na hali zisizotarajiwa zinazofanya mtu ajisikie huru na furaha. Zaidi ya furaha tu, kicheko kinanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hofu. Kicheko ni dawa ya akili na mwili. Husaidia kutoa endorphins ambazo, huchangia furaha, kupunguza uchovu na kufanya mtu ajisikie, mwenye nguvu na kujiamini. Hii ni sababu nyingine ya kwa nini napenda kucheka kila wakati ninapopata fursa. Kwa sababu huchangia afya ya akili na mwili kwa ujumla Mwisho Kinachonifanya nicheke ni mchanganyiko wa hisia za furaha uhusiano mzuri na wengine burudani kumbukumbu za furaha na mshangao chanya.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kufanya kazi katika miradi inayohusisha teknolojia na yaki digitali. Hasa kazi za majaribio ya programu na ukasanyaji wa data mtandaoni. Kupitia kazi hizi ni mejifunza mengi sio tu kuhusu matumizi ya teknolojia, bali pia kuhusu nidhamu ya kazi, uwajibikaji na umuhimu wa umakini katika kilajukumu. Kwanza kabisa, kazi hizi zimenifundisha umihumu wa kufuata maelekezo kwa umakini mkubwa katika miradi ya mtandaoni kosa dogo linaweza kwa atiri matokeo yote ya kazi. Kwa mfano, wakati wa kufanya majaribio ya programu, ili lazimika kufuata atua malumu ili kugundua hitilafu. Hili linifundisha kuwa makini, mvumilivu na kuchukua muda kuelewa kazi kabla ya kuanza. Pili, uzoefu huu ulinifundisha jinsi ya kusimama muda wangu. Kazi nyingi zilikuwa na muda malumu wa kukamilishwa. Hili ili nibidi nijipange vizuri ilikuwa kwakisha nakamilisha kazi kwa wakati bila kupunguza ubora. Nili jifunza kueka vipa umbele kugawa kazi katika sehemu ndogo na kufanya kazi kwa ratiba. Hii imenisaidia hata katika maisha angu ya kila siku. Tatu, kazi hizi zimenifundisha kujitegemea na kuajibika binafsi. Mara nyingine ilifanya kazi peke angu bila msimamizi wa karibu. Hivyo ilinibidi njihakikishe kuwa nafanya kazi kwa wadilifu na kwa viowangu vinavio takiwa. Uzoefu huu ulinijenga kimaadili na kunifanya niwe mtu wa kwa minika katika kazi. Haitha, nimejifunza umuhimu wa mahasiliano mazuri ingawa kazi nyingi zilikuwa mtandaoni. Nilihitaji kuwasiliana kwa uwazi kupitia maandishi kama vile kutoa ripoti au kueleza changamoto zilizo kutana nazo. Hili lina nisaidia kuboresha uwezo wangu na kwa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa lugha rahisi kueleweka. Zaidi ya hayo uzoefu huu wa kazi umenifundisha kuwa tayari kujifunza kila wakati. Teknolojia hubadilika mara kwa mara, hivyo nililazimika kujifunza mbinu mpya, zana mpya na hata kurekebisha mtazamo wangu kwa kazi. Hii imenifanya niwe mtu anayependa kujifunza na anaye kubali mabadiliko kwa urahisi. Mwisho, uzoefu huu umenifundisha uvumilivu na kutokata tamaa. Kulikuwa na nyakati ambazo, kazi ilikuwa ngumu au iliitaji marekebisho mara nyingi. Lakini kupitia hali hizo nilijifunza kuwa mafanikio ya naitaji subira na juhudi endelevu. Leo, ninajiona kama mtu mwenye uwezo wa kukabiliana na changamoto, kujifunza kutokana na makosa na kuendelea kuboresha uwezo wangu wa kazi. Kwa ujumla, uzoefu huu wa kazi umekua somo kubwa katika maisha yangu. Kwani umenijengea nidhamu ujuzi wa kazi na mtazamo chanya kuhusu kujifunza na kufanya kazi kwa bidii.

Nasherehekea mwaka mpya kwa njia iliyo rahisi, lakini yenye maana kubwa kwangu. Kwangu, mwaka mpya sio tu sherehe ya kelele au burudani. Bali ni muda wa kutafakari, kushukuru na kujiandaa kwa mwanzo mpya. Kwa kawaida, ninapenda kuanza sherehe ya mwaka nikiwa karibu na familia au watu wa karibu. Tunapokutana, huwa tunakumbushana mambo mazuri, tulio pitia katika mwaka ulio pita, changamoto tulizo kutana nazo na masomo tulio jifunza. Huu ni wakati wa kushirikiana hisia, kucheka pamoja na kuimarisha mahusiano yetu. Pia usikuwa kuamikia mwaka mpya, hunipa nafasi ya kutafakari binafsi, napenda kujijenga kwa muda mfupi, kuangalia jinsi mwaka ulio pita ulivyo kuwa, nini nilifanikiwa kufanya na maeneo ambayo ningependa kujiboresha. Hii hunisaidia huanza mwaka mpya nikiwa na mwelekeo na malengo yaliyo wazi. Kabla ya saa kufika usiku wa manane, mara nyingi huwa tunashiriki chakula cha pamoja. Inaweza kuwa chakula cha nyumbani au chakula maalum tulicho jiandaa kwa sherehe hiyo. Chakula hiki huwa ni ishara ya umoja na baraka na kutukumbusha umuhimu wa kushiriki na kuthamini tulicho nacho. Saa i na po fika usiku wa manane hua shiria mwanzo wa mwaka mpya. Wakati huo, huwa tunapeana heri za mwaka mpya, salama za upendo na maneno ya kutiana moyo. Ni wakati wa furaha na matumaini mapya. Unao ni pa nguvu ya kuanza ukurasa mpya wa maisha. Baada ya hapo, wakati mwingine hushirikia kwa kusikiliza muziki, kuangalia vipindi maalum vya mwaka, vya mwaka mpya au kushiriki mazungumzo ya kina kuhusu ndoto na malengo ya mwaka na ukuja. Si lazima iwe sherehe kubwa lakini huwa na maana kwa sababu ya mazungumzo na hisia zinazoshirikiwa. Siku ya kwanza ya mwaka mpya pia ni muhimu kwangu. Huwa naichukulia kama mwanzo mpya. Hivyo na jitahidi kuanza siku kwa utulivu, mawazo chanya na shukrani. Wakati mwingine hufanya mipango ya mwaka mzima, kuandika malengo yangu na kujiwekea mikakati ya kuyafikia. Kwa ujumla ninasherehekea mpya kwa utulivu shukrani na matumaini. Ni wakati wa kuachilia yaliyo pita kujifunza kutokana nayo na kukaribisha mwaka mpya nikiwa na moyo wazi na nia ya kujiboresha kila siku.

Ndiyo, ni natumia video kwa mawasiliano. Hasa pale inapoitajika kweleza mambo kwa wazi zaidi au kwasiliana kwa njia enye ukaribu zaidi. Ingao mawasiliano ya maandishi na simu ya sauti bado ni muhimu, video huu nipo uzoefu tofauti na wakina zaidi kwa kwasiliana na watu. Kwanza kabisa, mawasiliano ya video hunisaidia kuona luga ya mwili na hisia za umtu, ninae zungumza nae kuona sura, tabasamu au hata mabadiliko ya sauti na uso ufanya mazungumzo yawe halisi zaidi. Hii ni muhimu sana katika mikutano ya kazi, mahojiano au mazungumzo yanayitaji uwelewa wa akina. Pili, video hunisaidia kueleza mambo kwa ufanisi zaidi wakati muingine. Maneno peke hayatoshi, hasa ninapo hitaji kueleza jambo la kiufundi au kutowa maelekezo. Kupitia video naweza kutumia ishara kuonyesha mfano au hata kushiriki skrini jambo linalo rahisisha mawasiliano. Katika mazingira ya kazi au masomo, matumizi ya video yamekua muhimu zaidi hasa kwa mikutano ya mtandaoni na mafunzo. Kupitia video, najisikia kama niko sehemu ya kikundi, hata kama tuko mbali, kijiografia. Hii unisaidia kushiriki kikamilifu na kujiskia kuwa sehemu ya mazungumzo. Hata hivyo, sikila wakati ni natumia video. Kuna nyakati ambazo napendelea mawasiliano ya maandishi au sauti. Pia matumizi ya video utegemea mazingira muda na upatani upatikanaji wa interneti. Kwa upande wa mawasiliano ya kijami, video unisaidia kudumisha mausiano na watu wa mbali kama marafiki au familia. Kwonana kupitia video hata kwa muda mfupi, unifanya nijisike karibu nao zaidi kuliko kutumia maandishi peke. Pia nimejifunza kwa matumizia video ya naitajini dhamu na maandalizi. Inabidi kuzingatia mazingira ya nizunguka, muda na hata jinsi ni navio jitayarisha ili mawasiliano yawe mazuri na yaishima. Hii imenifundisha kuwa makini na mwenye mpangilio. Kwa ujumla ninatumia video kama chombo muhimu cha mawasiliano. Hasapale inapo ongezo uwelewa, ukaribu na ufanisi wa mazungumzo. Ingawa sio njia peke ninayotumia video inanafazi yake muhimu katika maisha yangu ya kila siku ya mawasiliano.

Kwanza kabisa, natamani kuwa mtaalamu mwenye ujuzi wa kina katika eneo langu la kazi. Hii inamaanisha kuendelea kujifunza kupata maarifa mpya na kuendana na mabadiliko ya teknologia na mbinu za kisasa. Ninaamini kuwa mtu anayejifunza kila wakati huwa na nafasi nzuri ya kukua na kubaki na thamani katika soko la ajira. Pili, lengo langu ni kupata uzoefu mpana, wa kazi, unaonisaidia kuelewa changamoto mbalimbali na namna bora ya kuzitatua. Kupitia uzoefu huo, nataka kujijenga uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, kufanya kazi kwa ufanisi na kujishughulikia majukumu kwa uwajibikaji mkubwa. Katika muda mrefu, ningependa pia kufika nafasi ya uongozi au ushawishi chanya. Si kwa ajili ya cheo peke, bali ili niweze kusaidia wengine kukua, kushiriki maarifa niliyopata na kuchangia katika kujenga mazingira bora ya kazi. Ninaamini kiongozi mzuri ni yule anayewainua wengine na kuleta mabadiliko chanya. Zaidi ya hayo, nataka kazi yangu iwe na maana na mchango halisi. Lengo langu ni kufanya kazi inayogusa maisha ya watu. Iwe ni kupitia huduma ninazotoa, bidhaa ninazosaidia kuunda, au taarifa ninazoshiriki.